Tabia ya ukarimu ni tabia ambayo mipenda sana. Mwenzio unapokuwa mkarimu kwenye mtu mwingine leo kesho yaweza kuwa siku yake ya kutendea ukarimu. Pia ukarimu ufanya sisi kama binadamu. Kueza kutoka kwenye njia zetu na kueza kusaidia wengine. Unapojitolea kusaidia mwingine. Mtu hupata ule mtu huisi vizuri mwenzio. Uwaona ule mwingine akifurahia ama akishangilia ulichomsaidia na ukarimu wako. Ukarimu huwa mzuri mwenzio. Ukarimu ndio ambao wafanya watu kueza kunuliana zawadi kupelekana kwenye ziara. Mwenzio ukarimu ni njia ya binadamu ya kuenyesha kuwa mnajali ule mwingine. Unapokuwa mkarimu kwenye mtu mwingine hii ni ni njia ama ni kitendo ya kuenyesha mtu huyo unamjali ama mtu huyo una hisia zake za kumjali ukarimu huwa mzure mwenzio. Mtu pia anapokuwa mkarimu kwako wewe huisi vizuri. Wewe huisi ni kama kuna mtu wanakujali kuna mtu anakufikire ukarimu. Kama siyo ukarimu, watu wangekua wenye kukosa kusaidiana na hata kukosa kusikilizana. Mwenzio pia kutolea wakati wako kusikiliza mtu ama kusikiliza jambo la mtu. Hilo ni tendo le ukarimu mwenzio umejitolea wakati ama mda wako. Kumpa sikio na kusikiliza anachokua akisema.

Mboga huwa muhimu kwa mwili ya binadamu mwenzio mboga hubeba maadili tofauti tofauti. Mimi hupenda mboga ya kienyeji. Mboga ya kienyeji huwa tamu. Kwanza inapopikwa pamoja na nyama choma na hata ugali na kachumbari. Hicho ndicho hata chakula changu ninachokipenda mno nyama nyama choma mboga kienyeji kachumbari na ugali. Mboga hizi huwa na maadili mengi na yanasaidia mwili kwa njia tofauti tofauti kwa mfano. Mboga hizi za kienyeji husaidia binadamu kuongezea damu mwilini. Mboga hizi huandikiwa sana sana wajawazito, watoto wanaokua wakikuwa wachanga ama hata wagonjwa. Mwenzio mboga hizi huongezea damu na husaidia tumbo pia kuwa safi. Mboga hizi pia husaidia kushibisha mwenzio ni mboga ambazo ukila wewe utapata kushiba na ni mboga ambazo ni mboga tamu mno. Mboga hizi huwa ngumu kupatikana kumaanisha bei yake huwa ghali kidogo. Mboga hizi hupendwa na watu mwenzio ni husaidia mno na ni ngumu kupatikana na kwa maana zinapoletwa sokoni huwa zapata wateja haraka mno. Hata mara nyingine wewe waweza kwenda sokoni na kukosa mboga hizi. Mwenzio watu huzinunua kwa wingi wanapozipata. Mwenzio hawajui watakapoziona tena ama zitakapoletwa sokoni tena.

Mitandao ya kijamii ndiyo imekua kama njia ya kupitisha habari kwenye dunia. Nzio, mitandao hii ya kijamii yaweza kuheneza habari ama onyo dunia mzima kwa masekunde. Mitandao hii pia huwa na habari. Mwenzio siku hizi watu wengi huangalia habari kutoka kwenye mitandao na hata sio kununua gazeti. Pia kuna hata namna ya kununua vitu kwenye mitandao siku hizi na hata waweza ukalipa kutumia mtandao. Mtandao umekuja kufanya watu kuwa bora mwenzio wanapitishiana ujumbe na hata habari kila wakati mwenzio. Wewe waweza kutuma ujumbe wakati wewote ule wasiku naweza kafikia mtu muingine tofauti kwa muda ambao sio hata dakika mzima. Pia mtandao umekua. Pia kuna watu hutumia mtandao kufanya kazi yao mwenzio wanawuza vitu kwenye mtandao. Hii pia yaweza kuwapa watu hawa kibarua mwenzio yawapa pesa na hata wengine wanaweza kuwa wenye pesa mno kwa njia hii. Pia, wanao kuwa wakiweka video kwenye mitandao, wao wanalipua kwa kwa namna ya kwa vile watu wanapotazama zile video yawapa pesa. Watu upata mamilioni ya pesa kwa namna hii. Kwa mfano, kuna kijana wa miaka ishirini alikuja kwenye nchi yetu wiki iliopita. Alikuja kwa safari ya siku mbili peke. Na alipokuja, alilipua tasilimu shilingi milioni kumi ilikuweza tu kuzunguka na kufanya video kwa eneo ambazo amelipua ili afanyie video humo.